Ningependa kutembelea Dubai kwa sababu ya maendeleo yake ya kisasa, majengo marefu na miundo mbinu bora. Inajulikana kwa Burj Khalifa, safari za jangwani na fukwe nzuri. Pia kuna fursa za kujifunza tamaduni wa kiarabu, biashara teknolojia na burudani za kiwango cha juu pamoja na usalama na usafi mzuri na hudu mabora za usafiri, hoteli za kifahari pamoja na burudani.

Ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiri mawazo yangu, maarifa na uzoefu na wengine. Though wakati mwingine huleta wasiwasi kidogo, huongeza kujiamini, stadi za mawasiliano na uwezo kueleza hoja kwa uwazi. Wasilisho pia hunisaidia kujifunza maandalizi bora, kushirikiana na timu na kupokea maoni ya kuboresha utendaji wangu.

Nafanya mazoezi jioni kwa sababu huwa tayari nimemaliza majukumu ya siku na akili inakuwa huru. Mazoezi ya jioni hunisadia kupunguza msongamano wa mawazo, ulio kusanyika mchana, kuimarisha afya ya mwili na kupata usingizi mzuri usiku. Pia hunipa muda wa kujitunza na kurejasha nguvu kabla ya siku inayofuata.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kupaa angani kwa ndege kwa mara ya kwanza. Nilihisi mchanganyiko wa hofu na furaha nilipoona ardhi ikibaki nyuma. Kuangalia mawingu karibu nami kilinifanya nitambue ukubwa wa dunia na kunipa hisia ya ajabi uhuru na mshangao mkubwa sana. Hili nipa furaha sana.

Natumia muda wangu wa bure, kufanya shugulizi zinazoniacha nikiwa mtulivu na mwenye furaha. Mara nyingi kutazama filamu, kusoma vitabu au kusikiliza muziki. Pia napenda kutembea nje, kuzungumza na marafiki na kupanga malengo ya badaye. Muda hunisaidia kupumzika, kupunguza mawazo na kujijenga kiakili na kihisia.

Nimewai kusafiri kwenda Mombasa, maali pazuri sana. Penye mandhari ya kuvutia, nilifurahia fukue safi, upepo mwanana na bahari na mchanga mweupe. Pia nilitembea Old Town na Fort Jesus, nikajafunza historia na utamaduni. Safari ulinipa kumbu kumbu mzuri na mapumziko ya kipekee.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakubali kwa mtazamo chanya na wazi. Ninajitahidi kuelewa sababu za mabadiliko na malengo yake. Hujiweka tayari kujifunza stadi mpya, kusikiliza maoni ya wenzangu na kubadilika kulingana na mazingira mapya. Pia hupanga kazi zangu upya ili kuendelea kuwa na ufanisi na kuchangia mafanikio ya timu kwa ujumla.

Ninamkumbuka sana mwalimu wa historia kutoka shule ya upili kwa sababu ya namna alivyoifanya historia iwe hai na ya kuvutia. Alitumia mifano halisi, simulizi na majadiliano darasani ambayo ilimsaidia kuelewa yaliyopita na undani. Alinifundisha kufikiri kwa kina, kudhamini uridhi wetu na kuona historia kama somo la maisha.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki asa piano. Piano univutia kwa sababu ya sauti yake tulivu na uwezo wake wa kueleza isia tofahuti. Ninapopiga piano, uisi utulivu wa mawazo na furaha ya ndani. Pia unisaidia kupunguza msongamano wa mawazo, kuongeza umakini na kunipa nafasi ya kujieleza, kwa ubunifu, kupitia muziki.

Natumia simu yangu zaidi kwa kuona habari na kuwasiliana marafiki pamoja na familia. Kupitia simu hupata taarifa za hivi karibuni, za kitaifa na kima taifa. Jambo linalonisaidia kubaki na uelewa wa yanayoendelea duniani. Pia hutumia simu kupigia simu, kutuma ujumbe na kushiriki picha au video. Hivo kuimarisha mahusiano yangu ya kijamii kila siku.

Hapa na sijaeka picha zangu mtandaoni kwa sababu napendelea kulinda faraga yangu. Ninaamini si lazima kila kitu cha binafsi kiwekwe kwenye mitandao ya kijamii. Pia, ninahakikisha taarifa zangu zinabaki salama na zinatumiwa kwa tahathari. Hiyo hunipa amani ya akili na kunisaidia kuthibiti matumizi ya teknolojia kwa busara.

Napenda kahawa kwasababu hunipa nguvu na umakini hasaa asubuhi au wakati wa kazi. Harufu na latha yake hunifanya nijisikie nikiwa tayari kuanza siku. Pia hunisaidia kufikiria vizuri na kuboresha umakini wangu. Kahawa ni sahemu ya utaratibu wangu wa kila siku na unipa muda wa kutulia na kupanga mawazo yangu vizuri.

Napenda kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi na inanisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Kompyuta hunirusu kuhariri maandishi kwa urahisi bila kufuta sana. Pia ninaweza kuhifadhi kazi zangu salama, kushirikisha wengine haraka na kutumia zana za tahajia na sarufi. Hiyo hunifanya niwe na ufanisi zaidi katika kazi na masomo yangu.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha malazi kwa sababu kinanipa utulivu wa kipekee na ni yake napata nafasi ya kupumzika, kutafakari na kujitenga na kelele za nje ni mahali ninapojisikia salama, huru na mwenye amani. Utulivu wa chumba hiki hunisaidia kulala vizuri na kupanga mawazo yangu kwa siku inayofuata.

Kazini nakutana na changamoto kadhaa kama msongamano wa majukumu, muda mfupi wa kutimiza malengo na mawasiliano yasiyoeleweka wakati mwingine. Pia kuna shinikizo la kufika viwango vya ubora, mabadiliko ya ghafla ya mipango, na rasilimali chache. Hata hivyo changamoto hizi hunifundisha uvimilivu, kupanga vizuri, kushirikiana na timu, na kutafuta suluhu bunifu kila siku ili kuendalea kukua kitaalamu, na kuboresha utendaji wangu kazini kwa mafanikio endelevu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu ulikuwa wa kuvutia sana. Nilifurahia mandhari ya majisafi, upepo mwanana na mwangaza wa jua ukionekana juu ya uso wa maji. Kutembelea ziwa au mto kunanisaidia kupumzika, kufurahia utulivu wa asili na kuunda kumbukumbu nzuri za starehe. Pia nilijifunza kuhusu uhusiano wa binadamu na mazingira na umuhimu wa kuhifadhi rasilimali hizi za asili kwa vizazi vijavyo.

Nafanya mazoezi ya mwili kila siku kwa sababu hunisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu na kustarehesha mwili pamoja na akili. Mazoezi hayo hunisaidia pia kudumisha uzito mzuri, kupunguza msongamano wa mawazo na kuongeza stamina kwa shughuli za kila siku. Kwa kufanya mazoezi kila siku, ninajenga nidhamu, kuimarisha moyo na misuli na kujihisi mwenye nguvu na mwenye afya bora.

Wakati wa mapumziko ya mchana napumzika kwa kupumzika kidogo, kunywa chai ya mkahawa na kuzungumza na wenzangu. Mara nyingine hutazama simu au kusoma taarifa ilikubaki na ufahamu. Mapumziko yananisaidia kupunguza msongamano wa mawazo, kurejesha nguvu za mwili na akili na kuendelea na shughuli za mchana kwa ari. Pia huchangia ustahi wangu na kuongeza ufanisi kazini.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu unipa fursa ya kufurahia ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni mbalimbali. Kile chakula kipya unipa msisimko wa kijasusi na kuniruhusu kupanua uzoefu wangu wa kula. Pia unisaidia kugundua vyakula vipya ninavyovipenda, kushirikiana na familia au marafiki wakati wa chakula na kuunda kumbukumbu nzuri za furaha. Kuonja vyakula vipya ni burudani yenye ladha na fursa kujifunza kila siku.

Muziki ninaupenda zaidi ni hiphop kwa sababu una msisimko, beat nzuri na maneno yenya maana. Hiphop huniruhusu kujiamsha na kuongeza motisha hasa ninapohitaji kuzingatia kazi au mazoezi. Pio hunisaidia kuelewa hadithi ya ujumbe uliowekwa kwa katika wimbo, kushirikiana na marafiki na kufurahia burudani ya kisasa. Muziki hunifanya nijisikie mwenye furaha, kuhamasika na kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa ari na msisimko.

Hapana sipendi kuvaa saa kwa sababu nahisi haijakamilisha mtindo wangu au sihitaji mara kwa mara kuona muda. Pia sipendi usumbufu au kuvaa kiambatanisho kwa muda mrefu. Badala yake, nategemea simu yangu au vifaa vingine vya kidigitali kupata muda sahihi. Hii hunifanya niwe na uhuru, starehe na uraisi katika maisha ya kila siku bila kuwa na mzigo wa kiambatanisho kilichoengezwa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu unisaidia kufikiria, kimkakati kuongeza ujuzi wa akili na kustareesha muda wangu wa bure. Michezo hiii pia unifundisha uvumilivu, kushirikana na marafiki na kushindana kwa njia ya furaha na eshima. Kucheza michezo ya ubao kunanipa msisimuko au burudani na fursa ya kujifunza mbinu mpya kila mara. Pia, unichangia kuunda kumbukumbu nzuri za furaha na mshikamano wa kijamii.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu yenye latha nzuri na enyefaida nyingi kia afya. Napenda kuhichanganya na chai, mkate au kula moja kwa moja. Asali unisedia kuongeza nguvu, kuimarisha afya ya mwili na kunipa furaa kile ninapoiweka kwenye chakula changu. Pia ni njia nzuri ya kuongeza latha kwa milo bila kutumia sukari nyingi. Kila kipande cha asali unifanyanijisikie vizuri na kustarehesha mwili na akili.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni wa kuabudu kwa sababu hunipa utulivu wa kiroho, nguvu za moyo na amani ya ndani. Nasikiliza hili kuimarisha imani yangu kutafakari na kuungana na mungu. Pia hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo kuzingatia malengo yangu na kujisikia kuwa na nguvu ya kiroho katika maisha ya kila siku. Muziki wa kuabudu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na huchangia furaha, utulivu na motisha wa kila siku.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye latha nzuri, afya na raisi kumeza. Samaki hutoa prutini muhimu mafuta yenye afya na uchangia kuimarisha mwili na akili. Pia unisaidia kubakizo njaa kwa muda mrefu na kuongeza nguvu kwa shughuli za kila siku. Kila mara ni napukula samaki ni nahisi furaha, starehe na afya bora na unifanya niwe na msukumo wakudumisha lishe yenye tija na uwiano mzuri katika maisha yangu.

Ndio, nahifadhi kitu cha dhamani, kama zawadi ya mkufu niliopokea. Kikumbusho hiki ni cha kipekee kwangu. Kuniruhusu kukumbuka upendo, heshima na hisia nzuri kutoka kwa mtoaji. Nahakikisha kinaweka mahali salama ili kidadisiwe na kudumishwa kwa muda mrefu. Hivyo hunifanya nijisikie furaha kuthamini zawadi na kuenzi kumbu kumbu za furaha katika maisha yangu ya kila siku. Kikumbusho hiki ni sehemu ya thamani yangu binafsi na kihisia.

Napendelea kufanya kazi peke yangu au na wengine kulingana na aina ya kazi iliyopo. Kazi zinazohitaji umakini mkubwa ubunifu binafsi, uzifanya vizuri ni kiwa peke yangu. Ata hivyo, kazi zinazohitaji mawazo tofauti, ushirikiano na maamuzi ya pamoja, uzifanya vizuri ni kiwa natimu. Kufanya kazi kwanjia zote unipa kubadilika, kuniongezea ufanisi na kunisaidia kufanikisha malengo, kwa ubora zaidi kulingana na mazingira ya kazi.

Ndio napenda kutembea msituni ikiwa kuna usalama wa kutosha. Kutembea msituni hunipa utulivu wa akili hewa safi na fursa ya kufurahia mazingira ya asili. Pia hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo, kufanya mazoezi ya mwili na kutafakari kwa utulivu. Hata hivyo, usalama ni muhimu sana. Hivyo napendelea maeneo yaliyo yana ulinzi au kuandamana na watu wengine ili kuhakikisha safari inakuwa salama na kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki shughuli zinazotuleta pamoja. Mara nyingi tunazungumza tunakula pamoja na kushirikia na hadithi za maisha ya kila siku. Pia hupanga matembezi madogo kutazama filamu au kusherekea matukio maalumu. Muda huo hunijenga kihisia, huimarisha mshikamano wetu na hunipa furaha na amani za moyo. Kwa karibu na familia hunifanya nijisikie kuungwa mkono, kupendwa na kuwa na msingi imara katika maisha.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa salamu wa vidole kwa sababu hunisaidia kulinda simu yangu na data zangu binafsi. Mfumo wao ni rahisi haraka na salama hivyo sihitaji kutumia nywila ndefu. Pia huniruhusu kufungua simu haraka wakati wowote huku nikihakikisha taarifa zangu ziko salama. Huniwezesha kuthibiti faragha yangu kuzuia ufikiaji usioithinishwa na kufanya matumizi ya teknolojia kwa salama rahisi na yenye starehe kila siku.

Napendelea kusimamiwa kwa sababu hunisaidia kupata mwele keosahihi, mwongozo na maoni ya kuboresha utendaji wangu kazi ini. Kupokea usimamizi mzuri unaongeza nidhamu, uwajibikaji na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Hii hunisaidia kufahamu matarajio ya kazi, kurekebisha makosa mapema na kufanya kazi kwaufanisi zaidi. Usimamizi mzuri hunijenga kita aluma, hunipa nafasi ya kukua na kuniongeza kujiamini katika majuku muni na yotekeleza.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha, ubunifu na fursa ya kuandaa milo ninayopenda. Kupika hunisaidia pia kudhibiti lishe yangu na kuhakikisha chakula ni safi na chenye afya. Napenda kujaribu mapishi mapya, kuchanganya viungo na kushirikisha familia au marafiki wakati wa mlo. Shughuli unifundisha uvumilivu, mpangilio na mbinu za ubunifu huku pia ikinipa starehe furaha na kumbukumbu nzuri za pamoja na wapendwa wangu.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kunanipa fursa ya kupanua maarifa, kuelewa hadithi na kujifunza mambo mapya ya kila siku. Kusoma kunanisaidia pia kuboresha msamiatu wangu, ufahamu na ujuzi wa kueleza mawazo. Napenda kusoma vitabu, makala na habari ambazo zinanifundisha na kunivutia. Shughuli hiyo hunisaidia pia kupumzika, kutafakari na kupata motisha kwa maisha yangu ya kila siku. Huku nikijifunza mambo yenye faida na kuimarisha akili yangu.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni burudani yenye afya na inafaa kwa mwili wote. Kuogelea kunanisidia kuongeza nguvu na za misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kupumzika baada ya kazi au masomo. Pia uchangia ustawi wa kili, utoa furaha na kunisaidia kustaresha mwili. Penda pia kuogelea kwenye maji safi, kuzingatia utulivu wa mazingira na kushirikiana na familia au marafiki wakati wa shuguli hii. Kuogelea kunanifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha kila siku.

Ninaposhughulikia kazi ya dharura, kwanza ninapanga haraka kipaumbele na kuchambua tatizo. Kisha ninachukua hatua za haraka lakini kwa umakini iliku hakikisha suluhu ni sahihi na salama. Pia huwa na wajulisha wenzangu au wasimamizi ikiwa inahitajika na kushirikiana nao kutimiza kazi hizo. Njia hii hunisaidia kuthibiti msongamano kupunguza makosa na kuhakikisha kazi ya dharura inafanikishwa kwa ufanisi.

Ninaboreshaje michakato ya kazi kwa kuanza kuchambua hatua za kila kazi, kubaini changamoto na kutambua maeneo yanayoweza kuboreshwa. Kisha napendekeza mbinu za kufanya kazi haraka kwa ufanisi na kwa ubora zaidi. Pia hushirikisha timu yangu kwa maoni na ushauri ili kuhakikisha mchakato unakuwa rahisi na wa tija. Kutumia teknolojia kupanga muda vizuri na kuthibiti rasilimali kunachangia pia kuboresha mchakato.

Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa sababu inatosha kudumisha betri yenye nguvu na kutosha kwa shughuli zangu zote. Kila asubuhi napanga chaji kabla ya kuanza kazi au masomo ili kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi bila usumbufu. Huniwezesha kutumia simu, kompyuta au vifaa vingine vya kidigitali kwa muda mrefu bila wasiwasi. Kuchaji mara moja kwa siku pia husaidia kudumisha betri katika hali nzuri na kuongeza ufanisi wa matumizi ya teknolojia katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ina maandhari mema na miti mingi inayo toa hewa safi na tulivu. Mtaa huu ni tulivu, safi na unatoa hisia ya usalama na starehe. Kuishi hapa kuna nifaya nijiskie vizuri, kufurahia asili na kupata nafasi kutembea kupumzika kwa raha. Pia kuna majirani wema na jamii yenye mshikamano jambo linalo ongeza furaha na amani katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga majukumu yangu kwa kipaumbele nikiweka muda maalum kwa kila jukumu. Kisha ninazingatia kazi bila usumbufu, kuepuka kuchelewa na kutumia mbinu bora za kufanya kazi haraka na kufanisi. Pia hushauriana na wenzangu, au wasimamizi pale inapohitajika ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Njia hiyo hunisaidia kudumisha nidhamu, kuongeza tija na kuhakikisha majukumu yote yanakamilika kwa wakati na bila makosa.

Napenda kununua vitu mjini na pia kwenye mtandao kulingana na aina ya bidhaa. Katika jiji, napenda kununua vitu vinahitaji kuguswa au kuangaliwa kama nguo au vyakula kwani ninaona ubora wake moja kwa moja. Kwa mtandao, napendelea kununua vitu vinavyohitaji urahisi na kuokoa muda kama vifaa vya elektroniki au bidhaa maalumu. Njia zote huniwezesha kupata mahitaji yangu kwa urahisi haraka na kwa furaha huku pia nikizichangia kuboresha ratiba yangu ya kila siku.

Timu yangu ninaipenda ya mpira ya wa migu ni Manchester United kwa sababu ina historia ndefu ya mafanikio na wachezaji wemye ubora nashirikiana na wapenzi wengine wa timu kufuatilia mchezo yao, kusherekea ushindi na kujifunza mbinu ya mpira wa miguu. Timu inawezesha kupata furaha msisimuko na mshikamano wa kijamii wa mapenzi ya mchezo. Pia unipa motisha kushirikiana na marafiki kwa mchezo na mazungumze ya mpira wa miguu huku nikifurahia ubora na hiistoria timu yangu pendwa.

Nina sasisha vifa vyangu mara kwa mara ilikuhakikisha vinafanya kazi vizuri kwa usalama na kwenda na teknolojia ya kisasa. Sasisho hili linausisha programu mfumo endeshaji na vifaa vingine vinavyo itajika. Kwa kufanya hivi mara kwa mara, ninaepuka matatizo ya kifundi kuongeza ufanisi wa kazi na kudumisha betri au rasilimali nyingine. Pia kunasaidia kutumia teknolojia kuwa usalama, haraka na starehe huku nikiwa na vifaa vinavyo nafanya kazi. Kwa kiwango cha juu kila siku.

HNinapo shughulikia wateja kwanza na wapa kipa umbele, kusikiliza mahitaji yao kwa makini na kuelewa matatizo wanayokabiliana nayo. Kisha na wajibu kwa heshima, uvumilivu na kwa njia yenye tija na kuha kikisha wanarithika. Pia huwa na muongozo wazi wa huduma kushirikiana na wenzangu pale ina pohitajika na kuhakikisha suluhisho zinatolewa haraka. Na kwa usahihi njia unisaidia kuimarisha uhusiano wa kitaalamu. Kuongeza kurithika kwa wateja na kuendeleza jina bora la kampuni ya huduma ni nazo toa.

Napendelea joto kuliko baridi kwa sababu hunifanya nijisikie starehe na sihitaji nguo nyingi au kuongeza vinywaji vya joto. Hali ya joto huniruhusu kufanya kazi, kusafiri na kushiriki katika shughuli za kila siku kwa urahisi. Pia hunisaidia kupumzika nyumbani, kufanya mazoezi na kutembea bila kizuizi cha hali ya hewa. Hali ya joto pia hunifanya nijisikie furaha, utulivu na starehe zaidi kuliko baridi. Na hivyo kuchangia maisha yenye raha na rahisi katika shughuli zangu za kila siku.

Ningependa kujifunza programming kwa sababu ni ujuzi muimu unao nifungua fursa nyingi katika teknolojia na kazi. Kujifunza programming kutanisaidia kuelewa kompyuta, kuunda programu na kutatua matatizo kwa njia ya kidigitali. Pia kuna changia ubunifu, study na kimfumo na kuongeza tija katika kazi zangu na kila siku. Kwa ujuzi huu nitakuwa na uwezo wa kuunda suluhisho kuboresha mchakato na kushirikiana na wengine katika mradi ya teknolojia kufanisi.

Napendelea kuandika kuliko kuongea kwa sababu kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu na uangalifu na kwa maneno sahihi. Kuandika kunanisaidia kupanga mawazo yangu, kufafanua hisia na kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Pia kunaboresha stadi zangu za mawasiliano, msamiati na ufahamu wa lugha. Kupitia kuandika ninaweza kujieleza kwa uhuru, kushirikisha wengine mawazo yangu na kufurahia shughuli ya ubunifu.

Naanza aje mradi mpya wa kazi, wa kuanza kuchambua malengo, mahitaji na rasilimali zinazohitajika. Kisha napanga hatua kwa utaratibu, nikibainisha kazi ndogo ndogo ya vipaumbele, ya kila kipengele. Pia, hushauriana na wenzagu au wasimamizi kupata maoni na mwongozo ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi. A ya hapo, naanza kutekeleza kazi, hatua kwa hatua, nikiangalia maendeleo na kurekebisha pale inapohitajika.

Chumba changu cha kulala ni kidogo na chenye rangi nyeupe, inayotoa isia ya utulivu na usafi. Dani yake, kuna fanicha chache lakini muimu. Ikiwemo kitanda, kabati na meza ndogo ya kazi. Ukubwa na rangi yake ufanya chumba kiwe cha starehe, raisi, kusafisha na kinachofaa kupumzika. Nyeupe utoa mwangaza wa kutosha, wakati wa mchana na uongeza hisia nafasi. Chumba hiki ni maali pazuri pa kupumzika, kulala vizuri na kufanya kazi ndogo ndogo, kwa utulivu.

Napendelea kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu kunanipa furaha, utulivu na nafasi ya kuonye shubunifu wangu kwanjia rahisi. Kupaka rangi hunisidia kupumzika, kuondoa msongamano wa mawazo na kuzingatia maelezo madogu madogu kwa makini. Pia huchangia ustadi wa mikono, uvumilifu na mbinu za ubunifu. Napenda pia kushirikianana wengine wakati wa shughuli hii au kuunda kazi zangu binafsi. Kupaka rangi kunanifanya ni jisikie starehe furaha na kuridhika wakati wa kutumia muda wangu wabure kubunifu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia na marafiki kwa kupanga hafla ndogo yenye furaha. Tunapanga chakula, keki na michezo midogo ili kila mtu afurahi. Pia hushirikiana katika burudani kuimba na kusherehekea mafanikio ya mwaka uliopita. Muda huu hunijengea hisia za furaha, mshikamano na kushirikiana kwa karibu na wapendwa wangu. Kusherehekea pamoja kunanifanya nijisikie kuthaminiwa kupendwa na kuunda kumbukumbu mzuri ambazo huchangia furaha na utilivu wa maisha yangu ya kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Bibilia kwa sababu kinanifundisha maadili, imani na mbinu za maisha zanazonisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kusoma Bibilia kunanipa faraja, motisha na muongozo katika changamoto za kila siku. Kwa sababu kinanifundisha maadili, imani na mbinu za maisha zanazo nisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu niwazesha kutafakari, kustawisha moyo na kuimarisha imani yangu.

Tabia ninaipenda zaidi wengine ni ushirikiano kwa sababu husaidia kufanikisha kazi kwa urahisi na kwa haraka. Wakati watu wanashirikiana, wazo na nguvu zao huchanganyika, jambo linaloongeza, tija na matokeo bora. Ushirikiano pia hunijengea motisha, mshikamano wa kijamii na kuimarisha uhusiano kazini au katika jamii. Inadhamini watu wanaoshirikiana bila hasira kwa heshima na kwa nia njema kwani hunifanya kazi, kwa furaha na kupata matokeo bora.

Ilikuweka afya nzuri, ninafanya mazoezi mara kwa mara na kula vyakula vyenye lishe bora. Mazoezi husaidia kuimarisha misuli, kuboresha moyo na mzunguko, wadamu, na kudumisha uzito mzuri. Kula vyema kunahusisha, kula matunda, mboga, protini, na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia zingatia kupumzika ya kutosha na kuepuka tabia zisizo nzuri kama kula chakula chanye mafuta mingi, kwa kutumia muda mrefu bila kufanya shuguli za mwili njia hiyo usaidia kudumisha afya bora nguvu na muskumo wa kila siku.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu, kushirikisha mawazo yangu na kuthamini michango yao. Pia napanga kazi kwa uwiano na kutoa majukumu kwa kila mshiriki kulingana na uwezo wake. Kuzingatia mawasiliano wazi, kushirikiana katika maamuzi na kutoa motisha kunachangia mshikamano wa kizazi. Napenda pia kuonyesha mfano mzuri, ushirikiano, kusidia pahali napohitajika na kusherekea mafanikio ya pamoja.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kuasababu ni kinyoaji chenye afya, kinachotua virubutisho muhimu kama kalshiamu, proteini na vitamini zinasaidia misuli na mifupa. Kunywa maziwa kuna nisaidia kudumisha nguvu, afya ya mifupa na afya jumla ya mwili. Pia unipaisia ya kutulia, niraisi kutumia pamoja na chakula cha kila siku na unifanya nijisikie nikiwa na nguvu na kufanya kazi na shuguli za kila siku.

Rangi ninaipenda zaidi ni nyeusi kwa sababu ni rangi ya heshima, utulivu na urahisi wa mchanganyiko wa rangi nyingine. Nyeusi hutoa hisia ya nguvu, umakini na nidhamu na pia inafaa katika mavazi, mapambo na vifaa mbali mbali. Napenda jinsi inavyotoa sura safi na ya kisasa huku ikinifanya nijisikie mtulivu na mwenye heshima. Pia nyeusi husaidia kuzingatia mambo muhimu bila usumbufu wa rangi nyingine.

Somo la sayansi nalolipenda ni biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu maisha, mimea, wanyama na mwili wa binadamu. Kupitia biolojia ninaelewa jinsi viumbe vinavyofanya kazi, mabadiliko ya mazingira na jinsi binadamu yanavyohusiana na asili. Soma hili ulinifundisha pia mbinu za uchunguzi, ufahamu, wa kimfumo na mantiki ya kisayansi. Biolojia ni muhimu katika maisha yangu ya kila siku kwa kuwa inawezesha kufanya maamuza sahihi kuhusu afya mazingira na uhusiano wa wanyama na mimea.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni koko na maharagwe kwani mchanganyiko wake ni tamu na wenye lishe. Koko hutoa ladha nzuri na huchangiana vizuri na maharagwe yenye nguvu na protini. Napenda kula chakula hiki kwa uhazi au pamoja na chapati au wali ambacho kinafanya chakula kiwe kamili na kinachoridhisha. Zaidi ya ladha chakula iki kinanifanya niisi nguvu na furaha na mara nyingi upatikana katika sherehe za familia au siku maalum.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni mpangilio na unanisaidia kupumzika baada ya shuguli za mchana. Kwanza napumzika kidogo ni kilala au kukaa kimia. Kisha napenda kusoma kitabu au makale ili kuongeza maarifa na utulivu. Baada ya hapo, mara nyingine napika chakula cha jioni kwa familia au mwenyewe ni kifurahia mchakato wa kuanda chakula. Mwisho, nachukua muda kidogo kutulia kabla ya kulala. Kuhakikisha akili na mwili vimepumzika. Taratibu una nisaidia kumaliza siku kwa amani na mandalizi bora ya usingizi mzuri.

Wakati walikizo na jistawisho kwa kutumia muda mzuri pamoja na familia yangu. Tunapanga kuenda nje pamoja kujiburudisha kama kutembelea bustani, milima au maeneo ya burudani. Pia tunapanga chakula cha pamoja na shuguli za kucheza au kuzungumza ili kila moja afuraie muda huo. Likizo pia ni nafasi ya kupumzika, kusoma vitabu na kufikiria bila haraka. Kupitia shugulizi, familie inaimarika, kila mmoja anapata furaha na nakusanya kumbu kumbu nzuri za pamoja inasaidia kuondoa stress na kuwanza tena kazi au shule kwa nguvu mpia na mwa mzuri.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kifo cha yesu kwani linaashiria upendo wa mungu kwa binadamu na njia ya uwokovu. Kifo hiki kinanikumbusha msamaha wa dhambi na fadhili iliyo isiyo na kipimo na kutufundisha kuwa kufanya mema ni muhimu. Pia kunanitia moyo kuishi maisha yenye heshima, huruma na imani dhabiti. Kukumbuka hili kunanifanya niwe na matumaini hata wakati wa changamoto na kunijenga kiroho. Kwa maneno mengine kifo cha Yesu ni msingi wa imani yangu.

Hekima niliojifunza maishani ni umuhimu wa kuheshimu watu wote bila kujali umri hali au nafasi yao. Kuheshimu wengine kunaunda mahusiano mazuri na husaidia kuepuka migongano isiyo ya lazima. Pia kunasaidia kuelewa mawazo na hisia za wengine hivyo kufanya mawasiliano kuwa raisi na yenye tija. Hekima hii pia inajenga utu na heshima kwangu mwenyewe kwani mtu nayeheshimu wengine huwa na heshima kwake. Kwa maneno mengine kuheshimu watu wote ni msingi wa maisha yenye amani urafiki na mafanikio katika jamii na familia.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ile yenye baridi kidogo, jua dogo na upepo mwepesi. Hii inaleta utulivu na furaha ikifanya iwe raisi kuwa nje au kukaa ndani kwa amani. Napenda hali hii kwa inafanya kusoma vitabu, kufanya kazi au kupumzika kuwa raisi bila joto kupita kiasi. Upepo mwepesi pia unanipa isia ya uhuru na unafaa mchezo na matembezi ya familia. Hali ii ya hewa inachangia afya nzuri, moyo wenye furaha na mazingira tulivu.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa kucheka na familia au marafiki, kushirikiana kwenye mchezo au shuguli za kijamii na kusherehekea matukio madogo au makubo. Pia, penda kusikiliza muziki, kuimbo kufanya mambo ninayo penda binafsi kama kusoma au kutembea nje. Najisikia huru kuonyesha hisia izangu za furaha bila vizuizi. Wakati mwingine, nazikusanya kumbu kumbu mzuri kwa picha au kumbu kumbu nyingine ili ni kumbuke furaha iyo. Jiaia kujifuraisha inafaya nishike muda. Kuimarisha uhusiano na wengine na kuongeza shangwe ya maisha yangu kila siku.

Ninaenda hospitalini nadra. Mara chache sana kwa mwaka, isipokuwa pale kuna sababu maalum za kiafya. Mara nyingi ni kwa ajili ya kujitunza mwenyewe kwa kula chakula bora, kufanya mazoezi na kuepuka hatari za kiafya. Nikitaji huduma ya daktari, huandaa miadi mapema ili kupata matibabu bora bila kusumbua ratiba yangu. Pia nihakikishe ninafuata tahadhari za afya nyumbani na kujilinda na magonjwa.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii, kwa ufanisi na kwahusahihi ili kufanikisha majukumu yangu kikamilifu. Ningependa pia kujifunza ujuzi mpya, kuongeza maarifa na kushirikiana vizuri na wenzangu. Malengo haya yanahusisha pia kuboresha nidhamu, kuwa kiongozi wa mfano, pale inapohitajika na kutoa mchango chanya kwenye timu au shirika. Kwa maneno mingine, lengo langu ni kufanikisha kazi zangu kwaubora, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu.

Timu bora ya mpira wa ki rugby wa marekani ni United States National Rugby Union Team inajulikana kama Eagles ambayo ni timu ya kitaifa ya marekani inayoshindana kimataifa thidi ya nchi nyingine. Wanawakilisha marekani kwenye mashindana makubwa ya rugby kama rugby world cup na pacific nations cup na timu yenye hathi kubwa katika mchezo huu nchini marekani. Pia ndani ya mchezo kitaaluma nchini marakani timu kama New England Free Jacks wamekuwa moja klabu bora katika Major League Rugby. Kikosi cha ligi ya kitaalamu na rugby nchini marekani.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa, jambo ambalo limenifundisha uvumilivu na nidhamu, nilianza kujifunza midundo rahisi na tarakimu za msingi, kisha nikaendelea kuelewa mchanganyiko wa mziki na nyimbo. Kupiga gitaa kumenifanya pia nijisikie huru kuonyesha hisia zangu kupitia mziki, mara nyingi napike kwa kujiburudisha na kushirikiana na marafiki, kupitia mazoezi ya mara kwa mara, ujuzi wangu umeimarika na nimejifunza jinsi ya kucheza nyimbo tofauti kwa usahihi.

Zuoezi nzuri nililojenga ni kuamka mapema kila siku, jambo ambalo limenisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuwa na nidhamu. Kuamka mapema kuna nipa nafasi ya kufanya kazi, kusoma na kupanga ratiba ya siku bila haraka. Pia ufanya nishike muda wa mapumziko na shuguli binafsi kama mazoezi au kutulia. Zoezi zi limenifanya niwe na afya nzuri akili safi na mtazamo chanya wa kila siku. Kwa maneno mengine kuamka mapema ni tabia yenye manufaa ambayo imenisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio tija na furaha zaidi.